Kwa kawaida, ninatumia muda wa takribani saa tatu hadi saa tano kwa siku. Kwenye mtandao, muda huu nautumia kwa kujifunza mambo mapya, kuwasiliana na watu, kusikiliza muziki, kuangalia habari na wakati mwingine kujiburudisha. Pia mtandao hunisaidia kupata taarifa za shule au kazi za haraka. Ninahitaji kusawazisha matumizi ya mtandao na shughuli nyingine muhimu kama kupumzika, kufanya mazoezi na kutumia muda na familia ili nisitegemee sana mtandao.